Mara nyingi mimi hupa maisha ya kibinafsi kipaumbele alafu kazi huja kwa sababu maisha ya kibinafsi ikiwa bora kazi itakuwa bora. Wakati wa kazi nachukua muda wote wa kazi na wakati wa kazi binafsi nachukua muda wote kupumzika na kufanya kazi yangu za binafsi.

Naam napenda kuzungumza sana kuhusu siasa. Kwa sababu siasa ndiyo maendeleo ya nchi na kuchagua viongozi bora ndiyo kutasaidia nchi. Kuongea kuhusu siasa kunasaidia kupanua akili na kujua kutangamana na watu kwa hali moja hadi nyingine. Vile vile kukusaidia, kujua vile utatofautiana na watu wengine kimawazo.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo watu wanaheshimiana, watu wanajua wanafaa kufanya nini, na vile vile kuna heshima ya maisha ya mtu binafsi na kazi. Napenda mazingira ambayo waajiri wanaheshimu wafanyi kazi na wanawalipa mshahara yao kwa wakati ufaao.

Wakati wa furaha mimi hujifurahisha kwa kujinunulia vitu kama vile nguo, viatu na vitu zingine. Vile vile mimi huita marafiki zangu kusherehekea. Na vile vile mimi hutembea ama kuzuru mahali fulani fulani kusherehekea furaha yangu.

Napenda chakula chenye mafuta ila kisiwe na mafuta mingi. Chakula chenye mafuta huwa ni tamu na vile vile mafuta mengine huwa na virutubisho vyao. Kwa vyakula vingine naeza vikula bila mafuta kama vile viazi ama ndizi ila chakula chenye mafuta ni tamu.

Ili kuwa na afya mzuri, mimi huvaa nguo sasawa inayoambatana na hali ya anga, ili nisishikwe na baridi. Vile vile mimi huenda hospitali ile pindi tu najihisi siko vizuri kiafya. Vile vile mimi hutojihusisha na mambo yanayoleta msongo wa mawazo.

Anafanya kazi ya ujumla ama kazi ya ushirikiano na wengine kwa kumpa kila mtu fursa ya kufanya kazi hiyo. Vile vile kama panaitaji tuweke akili zetu pamoja pia sina budi kufanya hivyo. Vile vile natengeneza mandhari poa kwa kuongea.

Na nimewai kunnuua tikiti za tukio, tikiti za tukio za kutazama mpira, tikiti za tukio za kusharekea siku kama vila Krismasi, tikiti za tukio za kusoma na kujifundisha biyashara. Ila sinunuangi sana tikiti za tukio ni nadra sana nizinunuwe.

Na mimi hutoa sadaka na michango, kila panapohitajika mchango ya kumsaidia mtu kuenda hospitali, mchango wa mazishi, vile vile mimi hutoa sadaka kanisani nikienda, ila sipendi kutoa michango ovyo ovyo, sababu michango yengine huwa hayana maana yanastahili kabisa.

Naam nagawanya taka zangu taka za ubao naweza nikazieka mahali taka ambazo zinaeza zikarudishwa kampunini kama vile plastiki mimi huzirudisha taka hatari kama vile betiri mimi huzichoma kuga wa taka kuna saidia kuhifadhi mazin gira na kuchele wesha vitu vya kawaida.

Naanza mradi mpya wa kazi wa kutafuta data ama mambo yanayohusu kazi hiyo. Kisha mimi huandaa ushirika ama ushirika utakaofanya hiyo kazi. Kisha mimi ufanya hiyo kazi. Na baada ya kufanya hiyo kazi, mimi hutafuta marekebisho ya hapa na pale.

Kwa sasa mimi sivai saa, saa nilikuwa navaa wakati wa zamani lakini sasa sioni haja ya kuvaa saa kwa sababu kuna vifaa vingi vya kuonyesha saa ikiwemo redio, simu, tarakilishi na kadhalika ila watu wanaovaa saa wanaonekana nadhifu na wanapendeza.

Naam mimi husoma gazeti mara nyingi gazeti la taifa na nation. Na haswa napenda kusoma vipande vya spoti, vipande vya siasa na vipande vingine vya mapenzi. Nasoma gazeti kupitia mtandao wa facebook ama google chrome gazeti husisimua na kunifunza mambo mingi.

Napenda kufanya kazi pekee yangu, ikiwa ni kazi kidogo ambayo naeza fanya pekee yangu. Lakini ikiwa kazi ngumu ambao siezi fanya pekee yangu, mimi hupenda kuifanya na watu. Kufanya kazi na watu wengine, hunisaidia kujifunza mambo mpya na kuongeza urafiki wangu na watu.

Timu ya kiragbi ninayoipenda ya Amerikani ni USA Eagles. Timu hii hushiriki michezo ya Rugby World Cup na USA Rugby Champions. Timu hii inaonyeshanga nguvu kaka maji na utenda kazi wa haraka sana. Na sita napenda timu hii kwa kwani wa meshinda taji mingi za kiragbi.

Naam nimewahi kushiriki mashindano mbali mbali, mashindano ya kimasomo kama vile mtihani, mashindano ya mchezo wa mpira wa kambumbu, mashindano ya mchezo wa netboli, mashindano ya kusoma na vile vile, nimewahi kushiriki mashindano ya kukimbia, mita za masafa madogo madogo na mita za masafa marefu marefu.

Napenda kununua vitu katika soko kuu, soko kuu hakuna majibizano ya bei, vilevile unaweza pata vitu vingi kwa pamoja, lakini nikiwa nahitaji kitu kimoja ama vitu viwili, mimi huenda kwa soko na kununua vitu kama mboga, mayai, kwa maduka madogo madogo.

Napenda mfumo wa Android wa SIM kwa sababu ni rahisi kutumia na vile vile mfumo iko na vijimfumo tofauti tofauti vilevile ina programu nyingi kama vile Facebook, Twitter na kadhalika. Sijawai kutumia mfumo wa Apple inga ila ningependa kuitumia sana.

Kinachonipa motisha kazini ni malipo bora kwa wajiiriwa vile vile hali ya anga ya kazi kama vile kuna mailewano mazuri, kuna kutangamana vizuri, hunifurahisha mno. Vile vile napenda mawasiliano mzuri yawe yamekamilika na yana zaidi ya watu wa kazi.

Zawadi nzuri nimewai kupokea ni simu, simu ya programu inayoitwa simu hii nilipewa na mzazi baada ya kufanya vizuri katika mtihani wakidato cha nne yaani ni KCSE nchini Kenya. Simu hii imenisaidia pakubwa. Ajira kuwasiliana na kufuata vitu tofauti tofauti.

Napenda kipindi cha elimu, vile vile napenda kipindi cha siasa, napenda kipindi cha mafunzo cha afya, vile vile napenda kipindi cha mafunzo cha mapenzi, napenda kipindi cha katuni na mchezo mingine yawekwayo katika runi.